Ndiyo, ningependa kujifunza ujuzi mpya. Na kitu ambacho napenda kushiriki ujuzi wake au kupata ni ni akilimnemba au AI. Napenda sana kujifunza vitu vingi kuhusiana na AI kwa sababu ndiyo dunia tuliyopo na nafursa nyingi sana zipo kwenye AI. Au akilimnemba kwa kiswahili. Kwa hiyo napenda sana kuangeza ujuzi juu ya suala hilo. Kwa sababu gani unapenda ni kwa sababu kama nilivyosema dunia imebadilika mambo ya mekua teknolojiko ya mekaa kwenye teknolojia zaidi. Kwa hiyo mimi kama mwanadamu inabidi pia ni nibadilike kulingana na mazingira lakini pia nibadilike kufuata fursa kwa fursa kama hizi za kilimnamba ziko nyingi. Kwa hiyo mimi mwenye inabidi nufaike nazo, hizo hiyo ndiyo moja ya sababu kubwa. Nimeshawahi kujaribu kujifunza ujuzi huo hapo awali, ndiyo. Nimejaribu kujifunza kwa namna mbali mbali. Ijapo nikipima katika asilimia mia, nimefanikiwa kwa silimia arobaini tu kuweza kupata ujuzi ambayo unatakiwa kuupata ili at least mambo yangu yaende sawa Ungependa kueleza ni jinsi jinsi utakavyo jifunza. Nitajifunza kutoka na kutoka kwa watu ambao tayari wanajua ambao mara nyingi sana wanaweka video zao mtandaoni kwa jili ya sisi kujifunza. Lakini nitajifunza pia kwa kuuliza akilimnamba nyewe inanifundisha hatua kwa hatua namna kujiimarisha na kuwa vizuri. Lakini kuna kuna kampeni mbalimbali ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya sisi kujifunza. Kwa hiyo nayewe, nitatumia njia hiyo kujifunza. Unahisi ni wakati gani mzuri wa kuanza? Wakati wa kuanza ni sasa hivi kwa sababu wakuna muda kupoteza. Unapotaka kujifunza kitu, lazima uwe tayari kuanza katika muda saa hiii na muda saa hii ni sasa hivi hakuna muda mwingine.

Napokea aje maoni kutoka kwa wengini. Napokea kama yanavokuja, na inategemea sana maoni hayo yanausu nini. Kama maoni hayo yanausu namna navofikiri, au namna navofanya, au namna navotakiwa kwendea na mambo, uwa nasikiliza. Nachukua maoni tofauti kwa utulivu kabisa na kuyachambua je lipi lina nifaa na lipi linaendana na mimi Spendagi sana kuchukua maoni ambayo hayana kazi kwenye ualisia wa maisha yangu Kwa hiyo mara nyingi maoni nayoyachagua baada ya kusikiliza Siwezi kumnyima mtu kutoa maoni yake Kwa hiyo, nitaskiliza alafu nitachagua yale maoni ambao nayaona haya ni sahihi. Ni saii kwa muktatha wa kitu kinachoendelea au ni saii kwa muktatha wa mambo yalivo kwa ualisia wake. Najua tatizo ni kwamba binadamu wanakupa maoni mbali mbali. Mengi yanatokana sana sana na fikra zao uwezo wao kufikiria namna ambavo wanafikiria na ukuta wao wa kufikiria Kwa hiyo na kitaka sana kujiwekea pingamizi kwamba na wafikiri tu ndani ya kuta za fikra zao Mara nyingi naleta matatizo Kwa hivyo maoni nayasikiliza lakini pia huwa najaribu kufikiria pia na uwezo wa mtu husika jua ilo swala analoniambia kama nahisi uwezo wake ni mdogo kwenye ilo swala Sijarizika nalo nitamfuata mtu mwingine ambao ana uwezo mkubwa zaidi wa kudadavua ilo ilo swala lakini kwa namna nyingine ambao nitaelewa zaidi na nitaweza kupokea maoni yake.

Ndiyo, ni mpenzi sana asali. Mimi ni muumini kwamba asali ni ni mbadala wa wa sukari. Kwa hivyo, napenda sana asali. Napenda sana asali ya kuilamba kama enyewe. Napenda sana asali kuitumia katika mikate. Napenda sana asali inapoekwa katika chai. Napenda asali katika mazingira tofauti. Tofauti kwa sababu asali ina sukari ya asili kabisa ambayo ukiitumia kuna kuna namna unajisikia tofauti na unapotumia sukari hii ya inatengenezo na malighafi za viwandani. Kwa hiyo napenda sana asali na katika mazingira yetu ya kiTanzania ua najua adi kwiirinda najua mfumo mzima unaotu mika mpaka asali inapatikana paka inapochujwa, mpaka inapokuja kuuzwa na asali zipo mbili. Kuna ya nyuki mkubwa na ya nyuki mdogo. Nyuki mdogo mara nyingi ni tamu na ni dawa zaidi kuliko ya nyuki mkubwa. Nyuki mkubwa kama inakuwa na chumvi chumvi flani ambayo sio nzuri saanaa. Kwa hivyo napenda sana asali lakini napenda asali ya nyuki wadogo.

Nguvu yangu ya kwanza ipo kwenye usimamizi wa shughuli, mimi ni mzuri sana katika kusimamia shughuli za kazini Kwa sababu nasifa uongozi, nasifa ya kujua nani, ana talanta gani, ana uwezo gani, ni mpe shughuli gani, ili ifanyike katika muda sahihi Lakini pia nguvu nyingine na uwezo wa kutuliza watu pale kunapokuwa kuna matatizo yoyote yanatokea kazini Mimi ndo naweza kuongea neno watu wakatulia, watu wakaskiliza kwa sababu mara nyingi huwa siegemei mtu, huwa nakuwa katikati ili kupata mawazo ya watu wote, lakini pia kupata uelewa watu wote Lakini pia kama kikitokea kitu chochote, mtu yeyote kuwa huru uniambie kingine ni mzuri sana katika maandishi, maandiko huwa napenda sana kazi za maandishi za ofisini lakini pia kingine ni mtu wa indo sana, indo activities. Za ndani ya ofisi mara nyingi, siyo mpenzi wa kuzurura zurura sana au kufanya shughuli nyingi za nje na penda sana kufanya zile za ndani ambazo sana sana zinahusiana na teknolojia, usimamizi wa shughuli, ushawishi na vitu vingine ambavo viko rasmi vya kiofisi.

Mwezi wa mwaka ambao naupenda zaidi kwa kweli ni disemba Napenda disemba wa sababu ni mtu wa shughuli mimi ni mtu ambao napenda kusherehekea kwa asili Kwa hivo napenda sana disemba Napenda disemba kwa sababu ina mambo mengi Nasherehe nyingi lakini pia ni muda ambao watu wametulia Wanafurahia kumaliza mwaka husika Nasherehe sherehe na shughuli za sherehe zinakuwa ni nyingi Kwa hiyo zile purukushani za chakula, vinywaji, outing, yaani napenda napenda sana mwezi December Kwa hiyo mmoja kati ya miezi ambayo naipenda sana Lakini ukiacha na huo, naweza nikasema labda januari pia kwa sababu januari inautulivu Januari ni mwezi ambao huwezi kusikia purukushani nyingi sana sababu watu wametulia, wako makini na vitu wanavyovifanya na hawana hela kwa hivo mwezi unakuwa umetulia kidogo kwa kuwa unapurukushani nyingi sana unakuwa ni mwezi tulivu na mwezi wa kufikiria sana mipango ya mbele.

Mboga gani napendelea kula. Kwanza tukianza na ugali. Ugali napenda kula ugali na dagaa, ugali na nguruwe au kitimoto, ninapenda kula ugali na mboga za majani, haswa majani ya maboga, ninapenda kula ugali na mboga ya mayai, ukiachana na ugali, ukija kwenye wali, ninapenda kula wali samaki, Ninapenda kula wali njegere, ninapenda kula wali na maharage Kuna kitu ambacho maranyingi sana huwa ni adimu lakini ninakipenda Napenda kula wali na dengu Ukiachana na hiyo chakula kingine na mboga ambacho naweza kusema ni ndizi, viazi, kama chipsi Maranyingi napenda kula na nguruwe au kitimoto au nyama iliyo kaushwa au iliyo rostiwa vizuri.

Sifanyi mara kwa mara mazoezi, lakini ni mtu naopenda mazoezi, sema sasa huwa na kama nayavamia hivi kwa muda fulani, afu naacha, nitakuja tena, nitarudia baada ya muda fulani, nitaacha Kwa hiyo sina mfululizo katika mazoezi, sio mtu wa kufanya mazoezi mara kwa mara japo ni kitu ambacho nakitamani, ila mara nyingi mazigira yanakuwa yamenibana kwa hiyo. Sio mtu wa kufanya mazoezi mara kwa mara.

Ndiyo, napenda michezo sana, sana, ni katika vitu ambavo vina, vina burudisha nafsi yangu pia na michezo upo Nina mchezo ambayo sana sana naifuatilia, wakwanza mpira wa miguu, napenda sana mpira wa miguu kwa sababu ni kitu ambacho nimekua nikiona mzazi wangu, haswa baba yangu, wakifuatilia na marafiki zake, wako nyumbani, wanaangalia, huku wana burudika huku wanafurahi, kwa hivo na mi mwenye ni kajikuta ninapenda. Mwanzoni nilikuwa ninapenda timu ya AC Milan na Newcastle ya Ung'ingereza. Kwa sababu na mzazi wangu alikuwa anazipenda. Lakini badaye nilivokujo kupata akili yangu mwenye ni nilihama timu. Nikaenda kupenda Manchester na Real Madrid. Lakini kwa huku Tanzania napenda sana Simba Sport Club Kwa sababu ni kama imekuwa asili yangu Kwa sababu wazazi wangu nafikiri, kwa sababu wazazi wangu wanaipenda sana na wenyewe Simba wote walikuwa wanaipenda sana kwa hiyo na mimi moja kwa moja nkajikuta naipenda Simba Mchezo mwngine naupenda ukiachana na hiyo napenda sana ngumi Napenda sana kuona watu wananyukana ngumi ngumi zinapigwa, watu wakuanguka wanaanguka, kushinda wana shinda ni kitu ambacho nafurahia kukiona Mchezo mwingine ambao naweza nika sema na upenda Japo siujui sana ni volleyball watu wanapiga mpira na wanaruka na kupiga mpira na mkono Nimchezo unaovutia kuangalia na mara nyingi napopata nafasi ya kuwa karibu nao kuangalia na enjoy kuangalia lakini sijawai kucheza mwenyewe na kuujaribu ladha yake.

Nafanya nini kujifunza? Kwanza ni kutambua kile kitu ambacho unataka kujifunza kwa usahihi wake Kwa sababu unaweza ukataka kujifunza kitu lakini usijue moja kwa moja ni nini unachotaka kukijua kutokana na hiko kitu. Kwa hiyo kwanza uwa naandika chini kwamba nataka kujifunza nini kuhusiana na hiko kitu husika. Baada ya hapo huwa nafuatilia Kwanza nitaanza kufuatilia mtandaoni Je uku mtandaoni wanasemaje kuhusiana na hiko kitu mbacho nataka kujifunza Lakini mimi ni mzuri sana kujifunza kwa mtu ambaye tayari Anauzoefu na hiko kitu Kwahiyo mara nyingi natafutaga watu ambao Wamekifanya hiko kitu mda mrefu nawapigia simu na kuwauliza ilikupata mtazamo wao juu ya hayo maswala Ko baada ya hapo kama sijarithika Uwa natenga muda kwaajili ya kujifunza mwenyewe mtandaoni Nitatafuta vitabu mbalimbali mtandaoni Nitatafuta Baada ya hapo kama sijarithika ndo namalizia kwa akili nnemba Napenda sana kujifunza kwa akili nnemba kwa sababu wananamna na rahisi ya kuelezea mambo.

Study muhimu sana kwa kazi zangu kwanza ni maarifa. Lazima uwe na uwelewa wa mambo mbali mbali haswa ya kidunia. Na namna yanavyoenda ili unapokutana na mtu isiishie tu kuongelea kazi. Lakini pia uwe anaona uwezo wako ka kufikiri. Kwa sababu kazi zangu nyingi zina zina husisha sana fikra fikra, tafiti, ujuzi, mbali mbali Kwa hivyo lazima mtu akuamini na ili mtu akuamini lazima aone kabisa kwamba wewe ni mjuzi wa vitu mbali mbali Kwa hiyo, iko ndio cha kwanza Lakini, study nyingine muhimu ni teknolojia Kwa sababu kazi zangu nyingi zinahusu teknolojia Kwa hivyo inabidi niwe najua teknolojia kuitumia kwa ukubwa wake Kwanzia computer, simu na vifaa vingine ujuzi mwingine muhimu ni wa ujasiriamali Kwa sababu mara nyingine huwa pia natoa ushauri kuhusiana na maswala ujasiriamali na maisha kwa ujumla Kwa hiyo nabidi ujuzi ambao natakiwa kuwa nao pia uwe wa ujasiriamali ujuzi mwingine muhimu sana ni wa usimamizi kwa sababu shughuli zangu nyingi sana zina zina husisha ama mimi kujisimamia mwenyewe kuzikamilisha au kuhusisha watu wengine wawili watatu lakini nihakikishe ninawasimamia vizuri ili kazi ikamilike vizuri. Kwa hivyo, nafikiri hapo ndio ujuzi wa muhimu. Ujuzi mwingine ambao wa muhimu sana labda ni wa lugha haswa lugha ya Kingereza. Ambayo naitumia mara nyingi kuliko lugha nyingine kwenye shughuli zangu. Kwa hivyo, hizo ndio ujuzi muhimu sana katika kazi zangu.

Mimi mara nyingi barua pepe sio mfumo wangu rasmi sana wa kufuatilia mambo ambayo nayaitaji kwa sababu Sikuizi imekuja whatsappu, whatsappu inasaidia sana kuliko barua pepe Hila kuna kipindi ambacho huwa nasubiria barua pepe lakini sio mara nyingi Kwa mwezi naeze kaa mara tano, sita au ata tatu au mbili Yakini whatsapp ntasubiria mara nyingi kwa sababu kazi zangu nyingi zinatokana na whatsappu Zinatokana na watu kunipigia moja kwa moja simu Kwa hiyo sio mtu wa baruwa pepe sana kwa sababu Sio mtu wa kufanya maombi ya kazi sana mtandaoni hau sio mtu wa kutuma maombi ya kitu chochote changu ni kwa kutumia barua pepe kwa hiyo ndo hivo barua pepe naitumia mara chache sana lakini labda sikuizi kwa sababu niko wanibamba mara nyingi huwa nauliza uliza mambo wananijibu kwa kutumia barua pepe kwa hiyo saa ingine naeza kwa siku nikaangalia mara mbili au tatu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine, naomba hili liwe swali langu la mwisho kwa siku ya leo. Ushauri ni kwamba afanye anachoamini. Afanye anachoamini na ahakikishe katika maisha vitu vingi sana, vitokane na maamuzi yake binafsi. Kwa sababu ukisaidiwa kuamua na mtu mwingine mara nyingi sana matokeo yake yakiwa mabaya yanakuuma zaidi kuliko pale ambapo unakuwa umefanya maamuzi wewe mwenyewe kutoka ndani ya nafsi yako Kwa huo ndio ushauri wangu kubwa sana kwa watu wengine hakikisha maamuzi mengi unayoyafanya yanatokana na wewe mwenyewe Usitake kuamuliwa kama unafikiri labda huo uamuzi unahitaji ushauri omba ushauri uchuje ufikirie na wewe kama unaendana na wewe, kama unaendana na wewe, ndo ufanyie maamuzi lakini usifanyie maamuzi kitu kwa sababu tu mtu amekuambia hapana na usifanyie kitu maamuzi kitu kwa sababu ya hisia hapana yaani fanya maamuzi kwa sababu ndani yako umejiridhisha kwamba haya ndio maamuzi yangu kitu kingine cha kuwaambia kuamini sana uwezo wao wa ndani kujitahidi sana kutoruhusu mtu kupunguza ya namna wanavyo amini ndani mwao Kwa sababu nguvu ya mtu inatoka ndani mwake kwa hivyo Ukiua hiyo taa iliyoko ndani yako Mara nyingi sana inakuwa ni ngumu sana kufanikisha au kufanikiwa katika mambo yako Kwa hiyo huo ndo aina ya ushauri ambayo naweza nikautoa kwa mtu mwingine yoyote.